Ushauri wangu sana sana ningependa kuwapa wale watu ambao wanajituma ama wako kazini. Ningependa sana kuwapa ushauri ya kuwaambia kuwa wachukue muda wa kupumzika hata kama ni mfupi. Kwa sababu afya ya akili na mwili ni muhimu sana. Wasijilazimishe kila wakati ni sawa kuomba msaada au kupumzika wanapohisi huwa kama wamechoka. Pia wajaribu kupanga muda wao vizuri na kufanya mambo yanayowafanya wawe na furaha kama michezo kusikiliza muziki au kuwa na watu anaowaamini hayo tu.

Mara nyingi mimi hufuata matokeo ya kimataifa haswa yale yenye umuhimu mkubwa kama siasa sayansi teknolojia na mabadiliko ya tambiaji. Hii hunisaidia sana kuelewa mkutadha wa dunia na kuwana jinsi matukio hayo yanavyoweza kuathiri watu kwa kila kona za dunia. Kwa kawaida niko naangalia vianzo vya habari vinavyotegemewa na vyenye vinatoa taarifa za haraka na sahii, na wakati mwingine huwa napenda kufuatilia matokeo ya kielimu na ya burudani. Kwa sababu, nisaidia sana kufahamu mjadala ya kiutamaduni hapa duniani.

Kwa sasa sijawahi vaa miwani lakini huwa ninajiuliza kama ninahitaji wakati fulani. Siwezi kusema kama macho yangu yana matatizo, lakini kuna wakati mwingine huwa nahisi yanakuwa machovu. Hasa baada ya kutumia kompyuta au simu kwa muda mrefu. Si vibaya, lakini siwezi kusema ni lazima nivae miwani. Labda ninahitaji mwishowe lakini kwa sasa sina shida yoyote kubwa ambayo yatakayonifanya nipende kuvaa miwani.

Huwa natumia simu yangu kama zanaku huwa inaniwezeshe kufanya mawasiliano na marafiki zangu kutazama habari, kuingia mtandaoni na huwa pia ni muhimu sana katika kazi zangu za shule na nyumbani na kitu ingine ya kidigitali amba uwe tumia sana ni komputa ni lazima kwa masomo huwa nilazima kwa masomo kufanya utafiti na kuandika nakuandika zile kazi ambazo nimepewa mwalimu mara nyingi pia huwa natumia application za mziki kama Spotify kwa simu yangu kwa sjiri ya burudani na kutuliza mawazo na hili na siwezi kusahau Google Calendar ambayo inaniwezesha kupanga ratiba yangu na kukumbuka mambo yake ni muhimu kama mitihani na ile ya kazi ambayo nafaa kufanya kwa muda unaofaa.

Mahusiano yangu na wazee wangu, huwa ni mazuri. Mara nyingi huwa tunasaidiana na kuheshimiana. Lakini kuna nyakati ambapo huwa tunatofautiana. Kama venye familia zingine tu, huwa wananisaidia katika kujiwezesha kufanya mambo mengi. Lakini pia huwa natarajia niwe na nidhamu na niwe na heshima. Wakati kuna changamoto, huwa tunaketi chini na tunajadili, tunatafuta suluhisho na njia ya kufanya jambo fulani ingawa kuna siku huwa hatukubaliani na watuelawani na kuna siku zingini watuna kubaliana na kuelawana lakini manishi wasinaishima, watuna tafita suru isho mwara nyingi wapia na wapasawadi ya kuwanyesha kuwana wajali na kuwapenda kama waze wangu.

Kitu ambayo ni hasa kwa mambo ya filamu, michezo na mziki. Mara nyingi maoni hayo yanatoa mitazamo tofauti ambayo haingekuja akilini mwangu. Lakini pia kuna nyakati zingine ambapo maoni yanaweza kuwa ya kishabiki na hivyo inakuwa ngumu kujua ni ipi unapaswa kuamini. Na kwa kawaida, kuona watu wakibishana sana mtandaoni, hiyo inaweza kuwa inakasirisha, lakini wakati mwingina maoni mazuri yanaweza kunisaidia kuunda vitu vipya na kubadilisha mtazamo wangu kuhusu mambo fulani. Sijui kama watu wengine wanapenda lakini mimi sana sana sana huwa napendelea na huwa naogopa kwa vitu ambazo huwa nafanya wakati ambapo niko napumzika ama niko katika likizo.

Mafanikio mengi sana kazini, ingawa bado kuna mengi ya kujifunza na kufikia. Na mojawapo ya mafanikio makubwa ni kuwa na uwezo wa kukamilisha, miradi kwa wakati na ubora. Hata kama wakati mwingine nilikuwa na shinikizo la muda, nitajivunia sana kwa sababu naweza kuongoza timu yangu kwenye mradi mkubwa. Na baadaye tukapata matokeo mazuri na yakaleta mafanikio kwa kampuni. Na huwa pia nashukuru kwa kujifunza mengi kutokana kwa wenzangu na kuwa na fursa ya kuboresha ujuzi wangu wa kila siku. Moja ya mafanikio pia ni uhusiano mzuri na wenzangu ni muhimu sana kuwa na mazingira ya kazi yenye ushirikiano na kujenga timu imara nilijivunia sana baada ya kupata sifa nzuri kutokana kwa meneja na bosi kwa bidii na juhudi ambazo nilionyesha katika kufanya project za kampuni lakini hata hivyo bado najua kuna mafanikio yangu hayana mwisho yenye ambayo sirzi eleza saa.

Nina vyanzo vingi vya kupata habari, mara nyingi mimi hupenda kuingia kwenye mtandao na kusoma makala na huwa pia natazama taarifa kwenye runinga na hata kuuliza marafiki na familia pia huwa napenda kusoma magazeti kwa ajili ya kutaka kujua kile ambacho kinacho endelea pia nina mahali ambapo hua naingia kama X ambapo naweza pata habari kwa haraka na jinsi ambavyo zinavyotokea.

Shughuli yangu ya kupendeza sana ni kusikiza muziki. Huwa napenda sana kusikiliza aina mbalimbali za muziki kutoka kwa nyimbo za injili hadi muziki za dunia. Haya muziki huwa inajaza hewa na kubadilisha hisia zangu na huwa ni kama njia ya kujieleza bila maneno. Mara nyingi muziki huwa inasaidia sana katika jamii kuendeleza maudhui na kupitisha ujumbe mara kwa mara.

Kila kinywaji ambacho napenda, zaidi duniani ni chai ya rangi, iliyotiwa viungo kama iliki na tangawizi. Nilijifunza kupenda chai hii tangu nikiwa mdogo kupitia kwa shoga wangu ambaye alikuwa bingwa wa kuandaa vinywaji vya asili. Huwa nakunywa chai hii kila asubuhi kunichangamsha na kila nikimaliza kikombe kimoja najihisi nina nguvu na utulivu mkubwa wa kuanza siku vizuri.

Ndio mimi hupenda sana kuvaa kofia. Kofia hunisaidia sana kujikinga na jua na pia hunipa mwonekano mzuri. Sasa nikivaa kofia ya mtindo wa kapu au ile baridi, pia hufanya nijisikia nipo nadhifu, na najiaminia sana nikiwa nimevaa kofia yenyewe kichwani mwangu. Mara nyingi huwa napendelea sana kununua kofia, nikiona kofia mzuri mahali, huwa naenda naichukua kwa sababu najua baadaye lazima itanisaidia mahali.

Kitu cha kwanza, nikifanya makosa kazini, huwa nakubali kuwa nimekosea. Kisha nachunguza kosa lilitokea wa wapi, na ni kwa nini, ili ndio nijifunze nisione tena. Nikiweza, huwa naomba msaada, au ushahuri kutoka kwa wenzangu, au msimamizi wangu. Alafu kisha nachukua hatua ya kurekebisha kosa hilo. Pia huwa najitahidi kwa makini zaidi, ndio siku zijazo, ili kosa kama hilo lisiweze kutokea tena.

Kawaida mimi hutumia usafiri wa umma kama basi au treni, lakini pia wakati mwingine nikipenda naweza kutembea kama ni umbali mfupi. Hii huwa inategemea na mahali nilipo na ni nini ninataka kukifikia. Kuna wakati mwingine ni furaha kwangu kuchukuwa basi, kwa sababu sijui ni nani ambaye nitakayekutana na yeye kwenye hiyo usafiri. Na inakuwa nafasi nzuri ya kujipumzisha kidogo kabla nifike mahala ambapo ninako.

Ndio mimi hupenda sana kuogelea ina ni furahisha sana, hasa kama ni kwenye maji safi, na ni baridi, na ni msimu wa jua. Kuogelea ni njia moja nzuri ya kupumzika na hunifanya nijisikia huru huwa si lazima nienda mbali sana, ata kuburidika kwenye bawa huwa kunanipa furaha yake.

Rangi ambayo naipenda ni rangi ya bluu huwa inanifanya niwe na furaha na ni rangi ambayo inanikumbusha amani na utulivu. Bluu inanikumbusha angalau ya angani na bahari ambako ni mahali, sehemu ambazo zinanifanya, nijisikie huru na kupumzika rangi hii pia inaonekana kuwa ya kisasa na baridi ambayo ni vivutio kwangu kwa sai sina vitu mingi za bluu. Lakini naweza kusema ninavyo vitu vichache vya rangi hiyo kama vile fulana ya bluu na sweta ya bluu pia naweza kuona bluu kwenye nambari ya simu na kama maziwa au bahari. Bluu inanifanya nijisikie utulivu na nadhifu. Ni kama rangi inayoongeza amani kwenye mawazo yangu na kunifanya niwe na mtazamo mzuri kwa dunia.

Ndiyo mimi hupenda sana kutazama nyota, kutazama nyota ni mojawapo ya vitu ambayo hunipendeza sana, hasa usiku wakati wa giza. Kuna kitu cha ajabu na cha kutuliza kuhusu angavu za angani, kama vile nikiwa mbali na mji, akuna uchafu wa taa za mta na tu nyota zinavyo ng'aa kwa umbali. Hawa ni kiangalia nyota mara nyingi huwa najiuliza maswali kuhusu vitu vingi. Ni kama najiweza kama kuna maisha mengine na zaidi ya hayo ambayo tunaishi hapa duniani.

Sanasana huwa napenda kula ugali. Kitu kinachofanya nipenda kula ugali ni kwa sababu ya manufaa ambayo inaleta kwa tumbo na huwa inafanya najihisi kuwa nimeshiba. Lakini wali nao huwa unanifurahisha na ladha yake. Lakini ni kila huwa hainishikilii vile huwa nahisi njaa kwa haraka sana.

Mimi hua si shabiki sana wa jua lakini wakati kuna jua kali hua napenda kupumzika na kufurahia jua kali hua naenda kwenye beach au kufanya matembezi kwenye mbuga ama naenda mahali ambapo kuna kwa maahali wanauza chakula, wanauza soda baridi, nanunua na na keti kando namua kunywa, pole pole, nikiwa nimebarizi.

Huwa napenda sana kuangalia habari zangu kwenye mtandao. Sana sana huwa mimi napenda kuangalia kwenye reddit. Kitu inafanya nipenda reddit. Ni kwa sababu huwa ni rahisi sana kwa kuangalia habari na kuona maoni za watu tofauti tofaut kulingana na mada, alafu pia huwa natumia X, kitu inayonifanya nipende X ni venye habari zake hutokea na huwa zinakuja na ukweli wote bila kuguzwa. Halafu kama ni habari za tech ama kibiashara. Huwa naenda na tazama magazeti ya kibiashara zanye zimechapishwa kwa mtandao.

Huwa napenda sana kukaa na familia yangu na huwa wakati napata fursa ya kuja kukaa na familia yangu. Muda ambao tuko nawao pamoja hua napenda sana kuenda kufanya shughuli za pamoja, kama vile kuenda kutembea matembezini, kuangalia filamu nyumbani, au hata kupika pamoja. Mara nyingi, kama Jumapili huwa ni siku yetu ya familia. Hapo huwa tunakutana kwa chakula cha jioni na kujadili kuhusu mambo ya wiki mzima. Huwa wakati mzuri wa kupumzika na kufurahia pamoja. Hivi karibuni tumekua tukicheza micheza ya bodi na kufanya shughuli za nje kama kutembea ufuoni na inakua furaha tu sana kwa kukaa na familia kwa sababu unapata kusikia venye wanafikiria, unapata kujua nini inaendelea na unapata kujua ni nini wangependa sana wafanyiwe na venye wao wenyewe wanafikiria mimi ninaendelea.

Nirejesha nyuma, somo ambalo nilikuwa na lipenda sana, lilikuwa somo la historia. Watu wengi walikuwa wanaona ni somo la kukakiri tarehe na majina ya wafalme wa zamani. Lakini kwangu ilikuwa tofauti, nilikuwa na mwalimu mmoja, alikuwa ana simulia matukio ya zamani kama vile ni filamu ya kusisimua inayotokea mbele yangu. Kila nilipoingia darasani, hio darasa la historia, nilihisi kama nasafiri kuenda miaka ya nyuma, na kuoana jinsi binadamu walivyo pambana, walivyo jenga miji, na walivyo fanya makosa. Haa, ina nifanya nijisikie vizuri kwa sababu historia ilinifundisha kuwa kila kitu tunacho kiona leo, kinachimbuko lake, hata leo nikitembea mtani, kuoana majengo ya zamani, bado napata ile hisia ya kustajabu. Ni kama historia inalipa ya kuona ulimwengu kama upana zaidi. Haikuwa tu kuhusu kupita mtihani ilikuwa ni kuhusu kuelewa sisi ni nani na tunatoka wapi. Na kusema tu ukweli mbaka wa leo nikiona makala ya historia kwenye runinga. Bado nawacha kila kitu na naenda kuitazama na kujikumbusha.

Kulingana na kampuni ambambayo ya teknolojia nai aminia kusema tu kwele ni vigumu sana kwangu kwangu kuaminia kampuni ya teknolojia kwa asilimia ya mia. Kwa sababu mwisho wa siku wako biasharani. Na nikikama na lazimika kuchagua nachagua kampuni ya Apple. Sababu inayofanya ni chague hii ni kwa sababu ya ulinzi wa faraga. Naipenda wanavyo wapa watumiaji uwezo wa kuzuia nini app zingine. Zisiweze kufuatilia mienendo yao na hii kitu kinafanya ni jihisi salama zaidi na data zangu. Pia kambuni ingine ya teknolojia ambayo naiaminia ni Microsoft Microsoft inaswala la kazi natija. Wamekuwepo kwa muda mrefu kuliko kampuni nyingi za teknolojia na mfumo wa Windows na Office ni kama uti wa mgongo wa kazi zangu. Hivyo kuna kiwango fulani cha uwaminifu na wakihistoria ambao nikonao. Hata hivyo kama mimi kama binadamu imani yangu ina mipaka. Huwa siachi kujiuliza kama hawa wanajua mambo yangu na wanafanyia nini mambo ambayo wanajua kunihusu.

Baada ya siku mrefu, nikifika chumbani kitu cha kwanza huwa nafanya. Naeka simu yangu mbali, kujizuia nisi ingie kwenye mtandao. Sababu kuwa nikiingia kwenye mtandao, mambo ambayo naona huwa yananichosha sana. And then baada ya hapo, huwa ninaenda moja kwa moja adi bafuni, nako oga na maji moto. Hii ina nisaidia sana kulegeza misuli. Badaye na rudi, najilaza kwa chini, kwa muda mchache. Kisha badaye na simama, naenda jikoni, na pika chakula kitamu. Kisha nakula, baada nikimaliza kukula, huwa naenda kitandani najilaza alafu na chukua simu yangu, sasa ndio naingia kwenye mtandao.

Kuna mafunzo ambayo ningependa sana nipate haswa mafunza ya uongozi, ningependa sana kupata mafunzo ya uongozi na wasimamizi wa watu. Naona kuwa ujuzi wangu kiufundi pekee hautoshi, huwa nahitaji kujua jinsi ya kuwasiliana vizuri, kutatua migogoro, na kuhamasisha wenzangu ili timu iweze kufanikiwa. Na pia ningependa sana mafunzo kuhusu akili, na zana mpya za kidigitali. Teknoloji inabidi kubadilika kwa haraka sana, hivyo ningependa kujifunza jinsi ya kutumia zana hizi, ili kufanya kazi zangu kwa ufanisi zaidi na kuokoa muda. Mafunz ya usimamizi wa muda na msongo wa mawazo yangekuwa muhimu sana. Kazini wakati mwingine huwa na shinikizo kubwa either ni kijifunza mbinu ya kubaki na utulivu na kupanga vipao mbele. Itanisaidia sana kwa na tija bila kuadhiri afya yangu ya kiakili.

Ndiyo namkumbuka mwalimu mmoja aliyeniacha na funzo la kudumu, alikuwa siyo tu mzuri katika kufundisha somo lake la hisabatia, bali pia alikuwa karibu na wanafunzi kimaisha. Alituhimiza kujiamini, kuuliza maswali bila kuogopa, na kufanya bidii pale ambapo mambo yalipoonekana magumu. Kilichofanya nimkumbuke zaidi ni namna alivyokuwa akitutia moyo badala ya kutukatisha tamaa, alikuwa akisema kuwa akiwa mwanafunzi ana uwezo wake na kinachohitajika ni juhudi na nidhamu na hadi wa leo maneno yake huwa yamenisaidia kukubaliana na changamoto kwa mtazamo chanya.